Napenda kuenda baharini kuogelea pia kwenye pool. Napenda kuogelea kwenye pool. Kustarehe pia napenda kusikiza wimbo. Napenda kujivinjari na mvinyo napenda kudensi pia, napenda pia kuona watu wengine wakidensi.

Naam nishawahi fikiria kuanzisha biashara langu na nikaanzisha hata lakini halikufaulu kwa kuwa vile sikuwa na wateja wa kutosha na mahali duka lililokuwa hakukuwa na watu wengi waliokuwa wanapita pale kwa vile halikuweza kufanya vizuri.

Nina uzoefu wa kuhakikisha simu yangu ina moto wa kutosha ili wakati umeme unapopotea inaweza endelea na shughuli zangu bila kukatiza wala kusimamisha na kungoja zirudi ilhali zitapotea kwa muda mrefu nina power bank inayosaidia eka vitu vihitaji viwe moto.

Ninapenda kuongea na marafiki na walio sana karibu nami kama vile familia kwa vile ukiweza kuongea shida zako ama wasiwasi wako ni kama ushatatua shida yako nusu kwa hivyo napenda kuconfide na watu walio karibu nami.

Ninapenda sana kuwafuata timu ya Manchester United. Hii ni kwa vile nilivyokuwa mtoto niliulizwa unasupport timu gani ya michezo. Nilikuwa ninajua mtu aliyekuwa anaitwa Rooney na kutoka hapo nikaanza kusupport Manchester United.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuponya watu. Ni juzi nilikuwa na ndugu aliyekuwa mgonjwa na ilikuwa tukio lililokuwa ngumu sana kwetu kama familia yake. So kwa vile ningekuwa na uwezo wa kuponya watu ningeweza kumponya ili ule tukio lisiwahi tokea tena katika familia hili.

Naweza kuandika malengo yangu kitabuni na kuwakikisha kila mwezi natimiza malengo ni nilio yaandika kitabuni ijapokuwa sitaweza kuyakamilisha sitaweza kuwa na malengo mapya mwezi ufwatao na itabidi kwanza nikamilishe nilio kuwa nayo mwezi uliopita na niweze kuyakamilisha ili niwe na malengo mapya.

Naamu mimi ni fan mkubwa wa kusoma gazeti. Hivi ni kwa kuwa gazeti zina ujumbe muhimu zaidi usio kuwa mahali kwingine na waandishi wa magazeti wana ufahamu mwingi wa matukio ya nchi na nchi za kigeni pia, kwa hivyo mimi ni fan wa kusoma gazeti sana.

Naam, napenda kucheza michezo ya video kwenye runinga yangu na kwenye Xbox yangu. Hii ni mchezo kama vile FIFA, Grand Thefts na Call of Duty. Hii ni michezo inayofanya niweze kujuana na watu wengi wakati ninapo chezea kwenye mtandao na kupatana na watu wengine wanaochezea.

Nafuata kama hili swali ni filamu gani ninazo zifuata kwenye tv napenda runinga ya citizen kwa kuwa ina vipindi vizuri vijavyo wakati mzuri pia na habari zao ziko wakati mzuri na wakati wakati mzuri wa kufahamiwa ninapotoka kazini na ni habari za kuaminika pia.